Naam mimi husoma gazeti, kwa mara nyingi ili kujua nini kinachoendelea katika nchi na nini kinaendelea katika dunia ya sasa. Mimi ni mkaguzi wa gazeti kutoka kwa shirika la The Standard na hata Nation Media. Napenda sana magazeti hayo kukua yanaaminika sana na yanauhalisia wa mambo yalivyo katika nchi na dunia ya sasa.

Napenda kusoma gazeti sana kuliko habari za mtandaoni kwa sababu habari za mtandaoni kwa wakati mwingine hauaminiki unapata tu mtu ameamua kupeperusha habari za uongo lakini gazeti kwa mara nyingi zinaaminika sana na zina ongelea habari kwa kina unajua kwa kweli ni nini ambacho kimetendeka.